Wanaweyanisha kazi kwa kupanga latiba maalumu ambayo inatenganisha maisha ya kazi na maisha binafsi. Kwa kutenga muda muda gani inatakua kuwa huko na muda gani inatakiwa kufanya kazi huwanahakikisha natenga muda wa kufanya na muda mwngine wa maisha.

Kitu ambacho huwa nafanya ili kuwatia moyo ni kuwapa msaada wa mawazo, msaada wa ushauri na kuwapa kama ni wakati mwingine nawapa hela kwa lengo la kuwasaidia kwa kutatua shida zao ambazo zinawakumba kutatua shida ama changamoto mbalimbali ambazo zinawakumba ndivyo navyofanya ili kuwatia moyo wenzangu.

Kipawa ambacho ninacho ni kipawa cha kuongoza. Napenda sana kuongoza watu. Napenda sana kuwa na watu kuwaelekeza mambo fulani. Kuwaelekeza ni namna gani waweze kufanya. Ndicho kipawa changu. Napenda sana kipa wacha uongozi. Na ndicho kipawa ambacho nimejaliwa. Mimi vipawa vingine sina. Lakini kwenye upande wa kipawa cha uongozi ninacho.

Sherehe yangu ya kupendwa ambao sherehe naipenda sana kwenye maisha yangu ni sherehe ya Christmas. Ni sherehe ambao napenda kuisherehekea nikiwa nyumbani, napenda kuisherehekea nikiwa na marafiki, napenda kuisherehekea nikiwa na wenzangu. Wanapenda sana kuisherehekea hii sherehe, ni nzuri kwangu na ya kupendeza.

Mimi napendelea zaidi kusoma, kusoma na upo pendea kusoma, huwa nasoma kwa ajidia kupata mahalifa, huwa nasoma kwa ajidia kupata ujuzi na ujumbe mbali mbali kupitia kusoma na jifunza ujuzi mpia na pata mahalifa mapia na napata mambo mbali mbali kupitia kusoma kwangu.